Mimi kwa kawaida ninapenda kujisimamia kwa sababu unapojisimamia unaweza kupanga mambo yako na kujipanga katika kazi yako jinsi ambavyo unapendelea. Wala wakati wa kusimamiwa unajipata ya kwamba unapangiwa na mtu mwingine na unaweza kuwa unafanya mambo ambayo auyataki. Hivo mimi napenda kujisimamia.

Naam mimi napenda kusikiliza redio. Kwa sababu redio uwa ni kifaa ambacho kinampa mtu taarifa zinazopotokea na zinapochipuka. Na pia ni kifaa ambacho kupitia kwa stesheni mbalimbali. Unapata burudani kwa sababu unapata wa imbaji mbalimbali. Miziki yao inawekwa na kuimbwa kwenye redio.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kuendeza ama kuelekeza wana kampuni vizuri kama mafunzo ya kuwa mkuu ambaye anaweza kuongoza kampuni vizuri hivo mafunzo ya uongozi wa kampuni ndio ningependa kupata kazini mafunzo ya uongozi.

Wakati wa furaha najifurahisha kwa kufanya mambo mengi kama vile kutazama filamu mbalimbali katika televisheni, kuzungumuza na jamaa na marafiki, pia kwenda kutazama mipira kama vile English Premier League katika sehemu za burudani.

Mimi ninapenda kulala mapema mimi ni mtu ambaye ninapenda kuamka mapema sana hivyo ili nikuwe na uwezo wa kuamka mapema. Huwa inabidi ya kwamba nimelala mapema kwa mwendo wa saa mbili, saa tatu usiku, huwa nimelala na hiyo ndiyo huwa inafanya naamka mapema. Hivyo mimi ni mtu wa kulala mapema.

Chakula ambacho ninakipenda zaidi ni nyama na nyama ikiwa imepikwa tu na chakula chochote mimi hupenda sana nyama nyama kwanza ukipata nyama yako unaeza kuna njia nyingi sana za kuandaa nyama waeza kuandaa nyama kwa kuichemsha kwanza kwenye maji kisha ukishaichemsha iyo nyama waeza pia ikaanga kwa kitunguu kwa mafuta na kwa nyanya hivyo ni baada ya kuchemsha pia waeza ikaanga tu mara moja moja kwa moja kwa mafuta wakueka kitunguu kisha kuikaanga kwa mafuta bila kuichemsha yenyewe lakini watu wengi wanakadiria ya kwamba na ama mimi hupenda kuichemsha ili iweze kuwa nyororo sana na chakula hiki nilifunzwa na wazazi wangu wakati ambapo nilikuwa mdogo kwa sababu walikuwa wakikipika sana na mara ya mwisho ya kula nyama ni nyama ilikuwa ni jana jioni kwa hivyo chakula ambacho ninakipenda sana ni nyama.

Changamoto ambazo ninakumbana nazo kazini mara nyingi ni kutoshirikiana kwa wafanyakazi. Unapata wafanyakazi mara nyingi hawana ule ushirikiano mmoja. Changamoto la pili ni njia ya kupitisha ujumbe. Unapata hakuna njia mwafaka ya kutumia kupitisha ujumbe kwa wafanyakazi. Hivyo, hizo changamoto mbili ndizo changamoto ambazo ninakutana nazo kazini.

Hupenda mahali pa kimya kwa sababu mahali ambapo pana kimya huwa pana utulivu mzuri wa roho na pia huwa pana furahisha kukaa. Hivyo mimi ninapenda mahali pa kimya wala sipendi mahali ambapo kuna kelele. Mahali pana kimya pana utulivu mzuri.

Kwa mara nyingi mi napenda t-shati kwa sababu mimi ni mfupi na kwa mara nyingi unapata shati ambazo mimi uzipata. Huwa ninapata shati ndefu ndefu ama shati ambazo ni kubwa kuliko kimo changu. Hivo, ndiyo mana mimi hupendelea sana kuvalia t-shati kwa sababu t-shati pia huwa ni nyapesi tu na ni rahisi kufua.

Simu yangu kwa mara nyingi huitumia kwa kuangalia mambo mapya kwenye mitandao na kujifunza mambo mapya kupata habari mpya kwenye mitandao. Ivo simu yangu sana sana huwa yatumika kupata mafunzo mapya kwenye mitandao. Ivo simiangu huitumia kama chombo cha kupata mafunzo.

Mimi nimetembelea ziwa la hindi. Ziwa la hindi katika nchi ya Kenya, katika eneo ambalo linaitwa Mombasa, unapata ziwa la hindi. Ni ziwa ambalo ni ndefu sana, lina maji mengi, watu wa wengi hutembea huko kama watalii kwenda kutazama hilo ziwa. Hivyo mimi nimewahi tembelea ziwa na pia nimetembelea mtu.

Mimi njia yangu ya kupumzika ambayo hutumia sana ni kulala ama kupata usingizi wa kutosha na pia kucheza michezo ya yoga ama kufanya mazoezi ya yoga. Hio ndio hizo ndizo njia ambazo nilijifunza wakati ambapo nilikuwa chuo kikuu kwa sababu ukiwa chuo kikuu, kwa sababu wa shughuli za masomo kwa wakati mrefu, unapata ya kwamba, unapata uchovu mwingi na nilikuwa nakikisha, nimepata muda wa saa karibu tatu ninalala vizuri, ninatosheka hivo, ninapata mapumziko na huwa ninahisi ya kwamba, mwili wangu umelegea nimepata nguvu mpya wakati ambapo nimemaliza kupumzika.

Ninapenda kuongea kwa sababu mazungumzo huwa ni rahisi kuliko kuandika kwa sababu uandishi unachukua muda, uandishi pia unachosha kwa sababu unatumia mkono na nguvu kuandika lakini katika kuzungumza unazungumza tu jambo na linaisha hapohapo hivyo mimi ninapenda kuongea.

Hwa ninapendelea kitanda kizuri, kwa sababu kitanda kigumuhuwa kinaweza, hauwezi kulala kwa amani, unasikia mwili wako, unafinywa, lakini kitanda kizuri unapata hakina ule ugumu, hivyo unapata nafasi nzuri ya kujinyoosha na kuwa na usingizi mwanana.

Ninaupenda kwa sababu ya hali nzuri ya usalama katika ilo eneo huu mtaa hua unavituo vingi vya polisi na askari hua wako wanapatikana kwa wakati unaofaa hivyo hali ya utulivu, hali ya usalama ya eneo langu ndio ninayoipenda kuhusu mtaa wangu.

Kila jioni kabla ya kulala hu hakikisha kwamba nimeweza kuoga kwa maji baridi kuoga jioni kabla ya kulala husaidia mtu katika kutoa uchovu wa siku kutwa na pia humpa mtu upepo mwanana wa kuweza kua na usingizi mwema hivyo mimi jambo ambalo hufanya kabla ya kulala ni kuoga.

Amabayo ninaifwata ya michezo katika kombe kuu la uingereza ni timu ya Chelsea timu ya Chelsea ina wachezaji wenye umaarufu sana wachezaji ambao wanatekeleza majukumu makubwa makubwa uwanjani, na pia mpira wenyewe unavutia kuutazama mpira wa Chelsea. Hivyo timu ambayo naifuata ni timu ya mchezo wakadanda ambayo ni timu ya Chelsea.

Kampuni ya kiteknolojia ambayo naiamini ni kampuni ya Google. Google ni kampuni ambayo inatumika na watu wengi sana. Na ni kampuni ambayo imebobea katika shughuli za kiteknolojia. Ni kampuni ambayo upeana ujumbe wa ufasaha sana. Hivyo kampuni ya kiteknolojia mbayo naipenda na naiamini ni Google.